Mimi napenda shati, na napenda shati ikiwa na mikono mfupi. Kwa sababu ya kupata hewa, kwa sababu unajua huku saa ingine kuna joto. Sasa shati nakuwa sawa, haki shati nakuwa na mikono mfupi, hiyo naipenda sana.

Mimi napenda kucheza mziki, mziki wa hiphop ambao na mziki napenda kwa sabu nakuwa naburudika, nakuwa nachemsha mwili, nakuwa najisikia niko sawa, nakuwa najisikia na nakuwa na vibe, nakuwa najisikia niko sawa, hiphop ni hiphop na mziki napenda sana.

Ndiyo ndiyo mi ikifika wakati wa kupiga kura mi napiga kula ndiyo na huu mwaka hapa kwetu parikuwa uchaguzi nilipiga kura kabisa ni piga kula ndiyo kama mwanainchi kama yanapenda inchi kama mtu anapenda maendeleo ndiyo ndiyo nilipiga kura.

Kazini katika hii kazi yangu ya marketing niliweza kuongeza kipato kazini ambapo nilipata wateja wengi na na kipa na na kipaji cha na pesa imeingia mi mingi sana na mimi tena nimepata promotion wakani nikawekwa kwa ingine level.

Kusoma kuhusu muta wangu, napenda kwa sababu ni muta mutulivu, hakuna wezi, mala kuna fujo. Hakuna mtu anangiria kazi ya mutu mingine. Hakuna mtu anangiria maisha ya mutu mingine. Ni watu wakarimu. Na mtu ananjia maisha yake vizuli bila kuhusumbua mingine.

Haa kusema kweru mimi sipendi kuumwa. Sipendi kuumwa kabisa. Ni mara chaache naenda hospitali inaweza kywa mara moja kwa mwaka au mara moja kwa miaka miwili. Ndiyo mi siumwagwi ovyoovyo. Niko na afya niko sawa.

Ndiyo, mimi niwae kufanya kazi ya kuchitolea, niwae kuwa na naendesha center ya wavijana ambao mimi nikuwa ni mausika na nikuwa na jaribi kusaidia vijana, maendeleo, nawafundisha vile watajiwa watajifanya. Ndiyo.

Ndiyo mimi kwa sababu sa hivi nikipata dolar elfu hamsini ingekuwa inanisaidia. Kwa sababu pia niko na miradi mingi ya kufanya ila sasa uwezo ndo huo sina. Na ningipendelea nifanye kazi kabisa ili niweze kupata pesa hiyo ili niweze kuendesha miradi yangu.

Kwa mtu ambaye anayeanza kazi naweza kuwa kwanza kumshauri akuwe mtulivu. Kwanza ajifunze namna kazi inavyofanyika asikue na tamaa ila akuwe tayari kujifunza kila kitu ambacho kinakuja kwa kazi kwa sabu ni mpya ila aweze kupata experience na in future akuwe mtu sawa.

Kompyuta naitumia kwa sababu nikitaka kujibu kazini, email, au kama kuna report fulani nataka kutoa ili waone, ama kama kuna mradi fulani niko na ltengeneza ni ili niwezw kutuma ikiwa sawa. Na ndiyo na napotumia computer laptop.

Mahali ningependea kutembelea ni egypt egypt. Napendelea kuangalia kule egypt nione pyramid nione kwenye wafalme walikuwa wanaishi huku egypt ni mahali kabisa ningependelea kuenda kabisa na nifurahie nitembelee kabisa kihistoria ndiyo kwa sababu ni kuzuri na kunanikumbusha mambo mengi.

Ndio, ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu nijue kamwe hapo mbele mambo yalikuwa vipi na mimi nijue kwa sababu awali ndio inatufanya sasa hivi, nijue mambo mengi yaliopita awali, ndio na mimi niweze kujua kwa cha kufanya sasa hivi, ndio napenda kabisa historia.

Wakati wa jua kali hapo ni kuenda beach eeh ni kuenda beach niende kuogelea ama ni tafute mahali ambao pako na hali nzuri ya amaa kawaida beach naenda kuogelea kwenye swimming pool ndo hapo niweze kutulia.

Mazingira ya kazi ninaopendelea kabisa nikienda kwa nikiwa nafanya marketing on ground nikipitapita naenda hapa kwa kampuni kama ile nikitafuta wateja nikitafuta biashara nikitafuta ushirikiano wa iyo kampanu ya kwangu ili niwezi kupandisha kipato.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya. Mimi kama vile napenda kufanya research naomba tena nijue kila kitu. Na niko tayari na kuwa mnyenyekevu ni kujifunza mambo mapya. Ili nikuwe update na kulingana wakati na kipindi hicho ambacho nakuwa niko na ndani.

Haa mimi napenda suruali, napenda suruali ambazo ziko sawasawa na mwili wangu kuwa kwa urefu kuwa kwa upana inakua iko tight sana na mimi kabisa yani ile size yangu kabisa ndo napenda kabisa napenda suruali kweli ndo natumia kwa kuvaa.

Na napokea kwa hongela sana na furahia maono kwa toka wengine kwa sababu ndo inanishauri ndo inanoonyesha mwelekevu. Kwa sababu mimi peke yangu suwezi kujua na kifanya kizora wa kibaya lakini hawa wengine wana nisaidia maono yao nakuwa na upatha mani na kwa maendele yangu.